Mimi si shabiki wa kuimba sana sababu sikubarikiwa na sauti ya nyororo ya nyimbo. Sasa huwasipendi kuimba mbele watu sababu najua sauti haiko na sita imba vitu vya maana. Lakini nikipata nyimbo ambao naupenda kwa wakati niko pekeyango nitajaribu kuimba. Na muimbaji ili maneno yale nipate kuyashika na unajua nimbo ukiipenda sana huwa lazima wewe pia ujiimbie, ujipe raha kiasi ukiwa hapo. Lakini kwa kupenda kuimba labda nikiwa peke yangu. Mbele za watu napo huwa siimbi na ju sina sauti ya nyimbo siwezi toa ngoma.